Leo lazima niende kutembea, nimekaa sana nyumbani wiki hii, mwili wangu unahitaji mzozo. Nitakuenda uwanjani karibu na nyumba. Kuna njia nzuri ya kutembea huko, inamiti mingi. Nitachukua maji, nisika uke. Labda nitakutana na jirani zangu, tunaweza kutembea pamoja. Mazoezi ni muhimu kwa afya ya moyo na mwili mzima. Nilijaribu kuenda asubuhi lakini sikuamka mapema. Nadhani jioni ni wakati mzuri zaidi kwangu. Nitafanya hivi wiki mzima, nitengeneze tabia nzuri.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

Ni nahisi usingizi sasa. Ni saa ngapi? Saa tatu usiku. Lazima nilale mapema. Kesho niamkie asubuhi. Kitanda kinaonekana kizuri sana sasa hivi. Nimezima taa zote na kufunga mlango. Je? Nimeweka kengele ya saa nne asubuhi. Ebu niangalie. Ndiyo, imewekwa vizuri. Nitazima simu yangu. Isilete kelele usiku. Naomba nilale usingizi mzuri bila kuvunjika. Wiki hii imekuwa ya kuchosha. Mwili unahitaji kupumzika. Kesho ni siku mpya, nitakuwa na nguvu tena. Lala salama moyo wangu, usiku mwema.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

Nina njaa sana, je nipike nini leo, kuna wali na maharagwe hapo jikoni, au nipike pilau, lakini inachukua muda mrefu. Nathani nitafanya kitu rahisi tu, chapati na mchuzi wa mboga. Ninaviuma vyazi na karoti. Nitaongeza pilipili kidogo, sipendi chakula kisicho na latha. Watoto wanapenda chapati sana, watafurai. Ninaitaji kuanza kuandaa mapema kabla hawajaja kutoka shule. Kazi ya kupika ni nzuri lakini leo nimezeeka kidogo.

Nimekuwa na marafiki wengi kwa maisha yangu, wengine tulikutana shuleni kama Sharon, wengine tukakutana kazi, anaitwa Lili na Johannes, na wengine pia majirani, lakini rafiki ambaye amenisimamia na amenionyesha uaminifu wake kwa maisha yangu ni mamangu mzazi. Sina rafiki yeyote ambaye anaeza sema amefanya yale ambayo mamangu amenifanyia. Juzi tu nimekuwa mgonjwa na mamangu ameteseka sana peke yake kuhakikisha kwamba niko salama. Huwa namwombea maisha marefu ili pia mimi nikifanikiwa nimtunze katika maisha yake ya uzeeni.

Mimi ni wale watu anaitwa introverts. Yeni nakuanga ni menyamaza peke yangu na penda kufanya mambu yangu peke yangu. Kwa hivo kikuwa na mgogoro na watu, inakuanga ya nini? Very rare occasion. Na wakati mtu mpapo ananiletia mgogoro, mimi wana penda kunyamaza na kuanalyze peke yangu. Nione kitu ambacho kilifanyika kibaya. Lakini sana sana sikuwangi na mgogoro na watu. Meapenda nafasi yangu peke yangu kukaa, nikifikiria na nikifaya mambo yangu peke yangu. Sipendi vita na watu.

Mimi hufuwa maramoja au marambili kwa wiki. Si ati kwa sababu sina nguo za kufua. Sikuizi nimekuwa mvivu hivi kidogo. Nimethani ni kuzeeka. Si kama kitambo ambapo nilikuwa nawezafuwa nguo hata kila siku. Na pia nafua maramoja amambili sababu naishi pekee yangu. So sina nguo mingi za kufua ama kufulia watu wengi. Ni nguo zangu tu pekee yake ambazo ni shati moja au mbili. Dress moja. Kufua soksi zangu. Kufua andawea zangu yaani vitu kadhaa ndogondogo.

Ningependa kusema asante sana kwa mamangu, ambaye amesimama na mimi mwaka uliopita ikiisha ambapo nilikuwa mgonjwa nikiwa hospitalini nimelazwa. Ni asante sana kwa mana alijitahidi sana, alitafuta pesa ya kusafiri, masafa marefu ili aje kunitazama kwenye hospitali, na pia alipokuwa anaitajika pale alikuwa anajitahidi sana. Ni muendo wa masaa sita na alikuwa anakuja kila wakati alipokuwa anaitwa. Kwa hivyo nasema asante sana kwa mamangu mzazi.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

Nina mkutano mkubwa kesho na viongozi. Lazima nijiandae vizuri usiku huu. Ninaitaji kukagua ripoti yangu. Ni hakikishe takwimu zote ni sahihi. Je, nimeweka maoni yote muhimu. Hebu nisome tena pole pole. Kuna sehemu kadhaa zinaitaji kuboreshwa. Nitaongeza grafu kadhaa zinaeleza vizuri zaidi. Nitaandaa maswali ya nayoweza kuulizwa niwe na majibu tayari. Suruali na shati la kawaida litafaa au inavyo bidi nivae tai pia. Nathani tai ni muhimu kwa mkutano rasmi. Ninaitaji kulala mapema ili niamke na akili safi. Mkutano huu ni muhimu kwa kazi yangu.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

Nipike nini leo kwa chakula cha mchana? Kuna samaki kwenye jokofu, nilimnunuwa jana. Nitaupika na nazi, watoto wanapenda mchuzi wa nazi. Ninaitaji limau na tangawizi kumtia latha. Je, niendee ugali au wali. Nathani wali ni bora, unaiva haraka. Nitakata vitunguu vidogo vidogo na pilipili pia. Samaki lazima uwe na latha nzuri, familia wanatarajia chakula kizuri. Nitapika pole pole, wala haraka sana. Chakula kinapopikwa kwa upendo na subira huwa kitamu zaidi nitaita wote tulale pamoja.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

Programu ya simu ambayo mi hutumia kila siku ni Whatsapp. Whatsapp iko na kontakti zangu mingi. Wale watu wengi ambao naongea nao. Wote wako na Whatsapp. Na huwa na haijalishi kama uko na airtime ama hauna. Bora tu ukiwa na bundles kidogo. Unaezaandikia mwenzako ujumbe naye aeze kureply. Kwa hivo mi hutumia Whatsapp sana. Pia napenda kutumia X. Mtandao wa X ambao ulikuwa unaitwa Twitter kitambo. Hili kuona ambayo yana trend. Mambo ambayo, news tu kwenye dunia mzima.

Mimi sivai miwani, naweza kuona vizuri masafa ya marefu na masafa mafupi. Yani long-sighted and short-sighted. Nikotu sawa nawezaona vizuri. Ila wakati ambapo kunajua zaidi, nawezafaa zile miwani za kupunguza miale ya jua kutoka ili nisichome macho na jua jingi.

Tukio lililobadilisha maisha yangu kabisa ni wakati ambapo nilimpoteza dada yangu. Dada yangu alikuwa amesafiri kutoka nchi ya Kenya kuenda Jordan kufanya kazi, lakini alipofika huko, akawa mgonjwa na akarudishwa baada ya miezi wiki tatu. Alipofika hapa hata siku haikuisha kama hajaaga dunia. Tukio hili lilibadilisha maisha yangu kabisa kwani ule mshtuko wa moyo, umefanya nimekuwa na matatizo mengi ya kiakili lakini hivi sasa nikona nafuu na nafanya kazi zangu na naendelea na maisha tuvyema.

Kwa mtu yeyote ambayo amepata kazi, saa hii anataka kuanza, ningependa kwanza kumpongeza kwani wakati huu kupata kazi imekuwa ngumu kabisa. Kila mahali unasikia watu wanalia ooh, hakuna kazi, hakuna kazi. So kwa hivo, mtu ambaye amepata kazi kwa sasa na anataka kuanza, ningependa kumuambia kwanza hafanye kazi kwa bidii, atie bidii sana kazini, na hafanye vile anavyoambiwa sababu ni ili aanze kupata mapato ya kuboresha maisha yake.

Mwalimu alipigia jana, anasema mtotoangu hana kazi ya nyumbani. Je, ni kweli. Lazima nizungumze nae leo. Yee anasema wamefanya kazi zote, lakini mwalimu anasema la tofauti. Ninaitaji kwelewa nini kinaendelea. Labda anacheza sana, anasau masomo. Nitamueleza umuimu wa kufanya kazi ya shule kwa wakati. Elimu ni ufunguo wa maisha mazuri. Bila ilimu, utakua na shida badae. Nitaka nae kesho jioni tuangalie kazi zake pamoja. Nitamsaidia kama hana uelewa. Watoto wanaitaji msaada wa wazazi, siyo lawama tu.